Ndiyo, napenda kupanda mlima kama sehemu ya mazoezi, lakini pia napenda kupanda mlima mirefu kwa sababu unapokua juu ya mlima uwa na furahia sana kuona manzali yaliyoko chini. Hivyo milima ni vivutio ambavyo napenda kuvitembelea na napenda kupanda kwa sehemu ya mazoezi lakini kwa sababu ya namna ambavyo mazingila mengine nakuwa nayaona.

Ndio, napenda kula popcorn, napenda sana kula popcorn, ingawaje napata muda mchache wa kula popcorn. Lakini napenda kuzila kwa sababu napenda radha ya popcorn napenda pia namna mbavyo uwa zinanichangamsha hata napokuwa na usingizi nikitumia popcorn. Na kuwa sawa.

Namna ambavyo nawasiliano na wafanyakazi wenzangu ni kwa kutumia njia ya simu au kompyuta kwa kutumia application ambazo ni zinahusika kwenye mawasiliano. Huwa nawasiliano nao hivyo. Hasa hasa kwa njia ya simu huwa napenda kuwatumia ujumbe na tuna tuna vikundi vya kwenye mitandao kama ya WhatsApp hivyo tunawasiliano kwa namna hivyo.

Kwa kawaida huwa nalala kwa masaa saba mpaka nane nikipata muda wa kupumzika vizuri, lakini sana sana huwa nalala kwa masaa takribani saba katika masaa ishirini na manne ya siku. Kwa hayo masaa saba ndiyo masaa ambayo napenda kulala na si vinginevyo, kwa sababu wakati mwingine napenda kutumia katika shughuli.

Somo la sayansi ninalolipenda ni somo linalohusiana na ukuaji kwa mwanadamu. Tangu pale anazaliwa, na anapoanza kukua taratibu mpaka kuwa kijana, mpaka kukaribia utu uzima na hata kuwa mzee. Na kikubwa ambacho nakizingatia kwenye somo hilo ni namna ya tabia zinavyokuwa zinabadilika katika ukuwaji.

Napendarea suruwali. Kwa sababu kwanza mimi ni mwanaume na kwa tamaduni zetu na jamii zetu sisi wanaume hawausiki kabisa, kwenye kuvaa suruwali kwenye kuvaa sketi. Hivo mimi napenda kuvaa suruwali, kwa sababu ndo vazi ambalo lina mstahiri mwanaume na nivazi la heshima.

Napenda upepo wa asili kabisa. Ingawaje napokosa upepo, huwa natumia AC hasa napokuwakwenye mazingira ya kazi, ofisini, majengo mengi ambayo tunafanyia kazi ya na AC. Lakini upepo wa asili na upenda. Napenda upepo kuliko AC. Kwa hiyo, jibu langu ni kwa mba napenda upepo. Sana sana na sio AC.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha ninge penda kujaribu kwa sababu mimi huwa najiona na mbio nyingi sana kwenye maswala ya kukimbia. Hivyo mara nyingi uwaga nasemaga kwa mbaa ninge pata nafasi ya kujaribu mchezo wa riadha basi ninge fika mbali kwa sababu na upenda.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni kwenye uandaaji wa kitu kama muziki. Mimi naandaa muziki. Hivo, huwa natamani sana kuimarisha ujuzi wangu kwa kutambua vitu vingi, hususani kwenye programu ambazo nazitumia. Huwa natamani kujua vitu vingi sana kwenye programu ingawaje. Sifahamu vyote, lakini naweza kuunda na kufundisha watu wengine. Lakini natamani ujuzi wangu ukue kwa kasi sana na hilo nalifanya jitihada zote, ili niweze kuwa na ujuzi mkubwa.

Huwa nalinda faraga yangu kwa kuiwekea kufuli ya kidigitali kwenye mitandao yangu. Kama vile gmail na kurasa zingine ambazo zinaweza kutunza faraga zangu. Lakini pia kwenye kitu kama labda simu, either computer. Huwa natumia hivo hivo makufuli ambayo yamekaa kimtandao kulinda. Na huwa naweka maneno ya ulinzi ambayo si rahisi mtu mwingine kuyaelewa. Na huwa nashirikisha mtu ambaye namuamini kama mrithi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kichina, 'Chinese.' Ni lugha ambayo natamani kuijua kulingana na namna ambavyo 'Chinese' wamekua wakitanua soko kubwa kibiashara duniani. Hivyo ni lugha ambayo natamani sana kujifunza kwa sababu ni lugha ambayo inaeza kunifanya nikapata fursa nyingi kutoka kwa wachina.

Napenda chai na siyo kahawa. Napenda chai, napenda ladha ya chai, napenda msisimko wa chai, napenda vile chai ambavyo inaamsha hisia. Tena hile chai ambayo ina viungo, tofauti mchanganyiko chai. Kwa sababu kahawa yenyewe imekaririka kuwa na ladha isio tofautika sana. Lakini chai ambayo mii napenda ni chai ambayo na itengeneza kwa mchanganyiko wa viungo, napenda ladha yake.

Kiukweli mimi napenda kula ugali. Wali hua nakula mara chache lakini ugali ni chakula ninacho kipenda. Kwa namna ambavyo kinanipa nguvu, kina kaa ndani ya mwili muda mrefu tumboni, lakini pia kinanipa afya na ni chakula ambacho hakichoshi naweza kula muda mrefu zaidi.

Chakula nachopenda kula jioni ni chakula cha kama tambi, tambi ambayo zinatengeneza kwa mtindo, kwa mchanganyiko wa ngano, sukari na vitu vingine. Kwa hiyo napenda kula tambi jioni pamoja na nyama, ikiwemwo na chai ya maziwa. Napenda kula namna hiyo.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, lakini pia ni chumba chenye rangi nyeupe na kina godoro, chini, nimeweka chini tu godoro, tandiko, lakini pia ni chumba ambacho nime kiwekea television kubwa, ni chumba ambacho kina kila kitu ambacho mimi nahitaji kukitumia na huwa natumia chumba kimoja, pasipo kuwa na sebule. Pia chumba changu kina madirisha mawili. Madirisha mawili na madirisha yangu ni mapana sana. Na nimeweka mapazia ya rangi nyeusi hiko ndo chumba changu kilivyo. Nakipenda sana kwa sababu kina ukimya mzuri. Na ninapokuwa na sikiliza labda kitu kama muziki napata usikivu mzuri kwa sababu nimekitengeneza kwa soundproof.

Nguvu zangu kazini mara nyingi zipokatika kufikiri na kutenda kwa sababu mimi nafanya kazi za mikono ambazo zinatumia vifaa kama kompyuta na kibodi bas hivyo ua natumia nguvu kubwa sana katika kufikiri kuzarisha material mazuri ilikuweza kufanya na kutoa kazi nzuri.

Napenda kutazama michezo na huwa napenda kushiriki kucheza mara chache kulingana na muda ambao ninao kutofautishia na kazi ambazo nazifanya. Kwa hiyo kutazama michezo huwa napenda na kama ni kucheza basi huwa nacheza sana online yani kwenye vifaa kama kompyuta au kutengeneza labda magemu ya offline ila kutazama napenda zaidi.

Namna ambavyo nahifadhi pesa natumia akaunti za benki, naweka pesa kwenye kadi za benki lakini pia huwa natunza pesa kwenye simu na zingine kidogo huwa natunza mahali ambako naweza nikatunza kama ni ndani au mifukoni au mahali popote pa wazi ambako naweza nikachukua pesa na kwenda kuitumia.